Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Hutumia kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Pia hutumia simu kusoma habari, kufuata taarifa za masomo au kazi na kutumia intaneti kwa jumla. Wakati mwingine, hutumia simu kwa burudani kama kusikiliza mziki au kutazama video. Kwa ujumla, simu hunisaidia kuwasiliana, kwa urahisi na kufanya shughuli nyingi za kila siku.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda. Kuimarisha ujuzi huu hunisaidia kupanga kazi vizuri, kuepuka msongamano na majukumu na kutimiza marengo kwa wakati. Pia ningependa kuimarisha mawasiliano, hasa kusikiliza kwa makini na kueleza mawazo kwa uwazi. Kwa kufanya mazoezi, hujifunza kutoka kwa wengine na kuji tamdhini mara kwa mara. Ninaweza kuboresha ujuzi huu na kuwa bora zaidi katika kazi na maisha ya kila siku.